Kifaa changu ambacho ni simu ya rununu ama mimi huichaji angalau mara mbili kwa siku. Hivyo ni asubuhi na jioni maanake huwa haiweki moto sana kwa ile jiwe lake kwa hivyo inabidi niweze kuchaji angalau mara mbili ndio isizime.

Ndiyo, napenda kupanda milima kama moja wapo ya kufanya zoezi, mimi huhakikisha nimepanda milima angalau mara mbili kwa mwaka, mwaka unapoanza huwa mara ya kwanza na mwaka unapoisha, mimi hupanda milima kwa mara ya pili, nimemekua nikipanda milima kwa zaidi ya miaka tano.

Mwezi ambao na upenda sana wamwaka ni mwezi wa disemba, manake hii ndiyo wakati tuna ile likizo kuu ya krismasi, ambapo tunasharehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristu. Hii ni wakati ambao mimi pamoja na familia yangu na marafiki sisi hujumuika pamoja na kuweza kusherehekea ile siku pamoja.

Mahali ambapo napenda kutembelea ni mahali ambapo sijaitembea hapo mbeleni. Mimi hupenda kutembea mahali papya. Sana sana mahali ambapo kumetulia bila kilele na mandhari yake ni ya kijani kijani hivi. Mahali ambapo miti ni mingi kuna nyasi na kuna mimea mingi.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni; jambo la kwanza ni wenzangu ambao wako na maadili ambayo si sawa na yangu. Huwa wanafanya kufanya kazi iwekazi ngumu. Jambo la pili ni ya kwamba, timu ambayo nafanya kazi nayo ni timu kubwa sana. Kwa hivo kuweza kumisikiza kila mtu huwa ni changamotu.